Wakati ninapohitaji msaada kazini, huwa naanza kwa kutambua tatizo au changamoto ninayokutana nayo. Kisha humuomba msaada mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima nikieleza kwa uwazi ninachohitaji ili apate kunielewa vizuri. Pia huwa tayari kusikiliza ushauri na maelekezo ninayopewa na kujifunza kutokana na msaada huo ili kuboresha utendaji wangu siku zijazo.

Napenda kutumia AC kwa sababu hunipa hali ya hewa tulivu na ya kuthibitiwa. Hasa wakati wa joto kali. Tofauti na upepo wakawaida, AC huniruhusu kuchagua kiwango chabaridi kinacho nifaa. Jambo linalo nisaidia kujisikia huru na mwenye utulivu nikiwa kazini au nyumbani. Sababu nyingine inayo fanya nipende AC ni kwa kuwa husaidia kupunguza usumbufu unaotokana na vumbi na kelele. Upepo wa kawaida mara nyingi huleta vumbu au husababisha kelele. Hali ambayo inaweza kuvuruga umakini wangu. AC hutoa hewa safi na tulivu, hivyo kunifanya niweze kuzingatia kazi au kupumzika vizuri. Pia, AC husaidia kuboresha usingizi wangu. Wakati joto ni kali, huwa vigumu kulala kwa amani, lakini kwa kutumia AC mazingira ya nakuwa baridi na ya kufaa kwa mwili kupumzika. Hii hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na tayari kuanza siku mpya. Kwa ujumla, napendelea AC kwa sababu hunipa faraja, utulivu na mazingira bora ya kuishi na kufanya kazi. Ingawa upepo unafaida zake, AC hunipa uthibiti na uhakika wa hali ya hewa ni nayo hitaji wakati wowote. Naam AC ni kitu ambayo mimi mwenyewe ninge pendelea na kwa hali hizo zote za kunipa hali ya hewa tulivu na kuthibitishwa huwa vyema sana.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na imekuwa moja ya uzoefu wenye maana kubwa katika maisha yangu. Nilifanya kazi ya kujitolea nikiwa na lengo la kusaidia jamii na kutumia muda wangu kufanya jambo lenye manufaa kwa wengine bila kutarajia malipo. Uamuzi wa kujitolea ulitokana na hamu ya kuchangia maendeleo ya jamii na kujifunza mambo mapya kupitia uzoefu wa vitendo. Wakati wa kazi ya kujitolea, nilishiriki katika shughuli mbalimbali kama kusaidia watu wanaohitaji msaada, kushiriki katika usafi wa mazingira na kutoa msaada katika miradi ya kijamii. Kazi hizi zilinifanya nijifunze umuhimu wa kushirikiana na wengine na kufanya kazi kwa timu ili kufikia malengo ya pamoja. Pia nilijifunza kuwa hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kupitia kazi ya kujitolea nilipata nafasi ya kukutana na watu wa aina mbalimbali wenye changamoto na mitazamo tofauti ya maisha. Uzoefu huu ulinifundisha huruma, uvumilivu na kuelewa mahitaji ya wengine. Nilijifunza kusikiliza kwa makini na kusaidia pale inapowezekana, jambo lililonifanya niwe mtu mwenye kujali zaidi. Aidha, kazi ya kujitolea ilinisaidia kukuza ujuzi wangu binafsi na kitaaluma. Nilijifunza kupanga muda wangu vizuri, kuwajibika na kufanya kazi chini ya uangalizi au bila uangalizi wa karibu. Ujuzi huu umekuwa wa manufaa sana katika maisha yangu ya kila siku na hata kazini. Kwa ujumla, kazi ya kujitolea imenijenga kuwa mtu mwenye maadili mema, na mtazamo chanya kuhusu kusaidia wengine. Imenifanya nitambue umuhimu wa kutoa kwa jamii na kushiriki katika shughuli zinazochangia maendeleo ya watu wengine. Ni uzoefu ninaouthamini sana na ambao ningependa kuendelea kuufanya siku zijazo.

Ningependa kujifunza lugha ya kiingereza kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa sababu, ni lugha inayotumika sana duniani katika mawasiliano, elimu na biashara. Ujuzi mzuri wa kiingereza utanisaidia kuwasiliana na watu kutoka mataifa mbalimbali na kupanua fursa zangu za kikazi na kielimu. Sababu nyingine inayofanya nitake kujifunza lugha hii ni kwa kuwa hutumika sana katika teknolojia na taarifa. Vitabu vingi, tafiti na maarifa mapya huandikuwa kwa kiingereza. Hivyo, kuielewa vizuri kutanisaidia kupata taarifa kwa urahisi na kujifunza mambo mapya kwa haraka zaidi. Pia, kujifunza kiingereza kutanisaidia kujenga, kujiamini ninapozungumza au kuandika katika mazingira rasmi au kazini au katika mahojiano. Nitakuwa na uwezo wakueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushiriki kikamilifu katika majadiliano ya kimataifa au ya kitaaluma. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha hii kutanipa fursa ya kusafiri na kuelewa tamaduni mbali mbali, nitaweza kuwasiliana kwa urahisi nikiwa katika nchi zinazo tumia kiingereza au zinazo kitumia kama lugha ya pili, jambo litakalo rahisisha maisha na kuongeza uelewa wangu wa dunia. Kujifunza lugha ya kiingereza ni lengo muhimu kwangu kwa sababu itanisaidia kukuza uwezo wangu binafsi, kitaaluma na kijamii. Ninaamini kuwa lugha ni daraja la kuunganisha watu na kujifunza kiingereza kutanifungulia milango mingi ya mafanikio na fursa mapya.